Napenda kunywa maziwa asubuhi kwa sababu nikinywa maziwa asubuhi napata nguvu ya kufanya kazi, pia napenda kunywa chai kwa sababu chai inasaidia kutoa baridi asubuhi na inapatia mtu nguvu mingi asubuhi ya kuanzia ukiwa na nguvu. Pia napenda kunywa uji pia inasaidia.